Siku yangu ya kawaida kazini huanza saa kumi na moja. Wakati ninaanza kujitayarisha ilikuondoka nyumbani niende kazini hapo huwa naseti alamu yangu iliiweze kuniamsha na kunikumbusha kuamka kwa wakati unaofaa. Ninapoamka na kujitayarisha huwa na kunywa kiamsha kinywa halafu baadaye naondoka nafaa kuwa nimefika ofisini saa mbili kamili ili nianze kufanya kazi yangu kwa utaratibu bila kuharakisha na jambo lolote hapo ninapofika kwanza najitayarishia kikombe ya kahawa ili iweze kunituliza na kunitia mudi kwanzia siku yangu. Jambo la kwanza ni kufungua kompyuta na kuangalia kama kuna zile ujumbe zenye zinaweza kwa zimetumuwa zenye zinahitajika kufanya kazi kwa dharura. Ninaposhughulikia hizo kwanza halafu ndiyo naenda nafanya zile kazi zingine zenye hazihitaji haraka iwezekanavyo saa saba ni wakati wangu wa kupumzika kwenda kula chakula cha mchana na saa nane ndiyo tunarudi tena ofisini nafanya kazi yangu hadi saa kumi na moja jioni ndipo siku yangu inafika tamati na ninaanza kujitayarisha kuondoka kurudi kwangu nyumbani.

Tiba za kienyeji ziko za mfano nyingi kwa wache tuanze zile zinazoitwa habo ama madawa ya harbal yenye si ya kigeni. Kuna tembe tofauti zenye huwa tunakunywa ama tunazitumia mara kwa mara zenye zinaongeza nguvu tofauti kwa mfano unaeza tumia zile wakati unahisi upungufu wa damu unaeza kunywa zile tembe ili kuongeza damu pia zina kuna zile za kuongeza nguvu ya misuli kuna zile pia za kuongeza, kutazama au, kupunguza udhaifu ama uchovu. Tiba zingine za dawa za kienyeji ni zile za miti shamba. Ambazo wazazi wetu walikuwa wanachuna kwa miti yenye ilikuwa specieli. Ilikuwa inachemshwa alafu wanakunywa yale maji baada ya kuchemsha yale matawi hizi dawa zilikuwa zinatumika kitambo lakini hata leo kuna baadhi ya watu wanazitumia zile mitishamba miti ya matawi ya kienyeji na huwa inatibu kwa mfano malaria inaezakuwa inatibu kuharisha ama kuumwa na tumbo zingine pia zinasaidia kwa kusaidia kutuliza mawazo na pia kurudisha fahamu.

Nazi, huwa tunaitumia kwetu kwa njia nyingi za upishi. Wacha ni anze na ya kwanza ambayo ni kuweka kwa mchele. Mchele wa nazi ni mchele mtamu sana unaweza kuliwa na watu wa tabaka mbalimbali kama vile watu wale huizoea sana mchele wa nazi ni ule upande wa pwani. Lakini pia pande zingine watu wameaza kupenda ule mchele. Maana ni mtamu sana na unaweza kuliwa na watu na wafurahie ule mchele wenye umepikwa na nazi la pili ni maharagwe yaliyo wekwa nazi nazi huwa inaleta ladha ya kipekee unaweza kufanya yale maharagwe yavutie ata manukato wakati unatayarisha kile chakula watu wanaskia venye kinanukia kwa umbali na kina wavutia hata kabla ya kuwaandalia jambo la tatu la kutumia nazi ni kufanya ile supu supu ya nazi unaweza weka viungo tofauti kama vile supu ya nyama. Unaongeza nazi, huwa inaleta uzito wake na inatoa ma manukato ama harufu nzuri sana yenye inavutia hata wakati watu wanakila kile chakula, wanajihisi, wanakula chakula kizuri, kilichotengenezwa na mpishi hodari.